Wakati ambayo ni mzuri kwa ngu kufanya kazi ni asubui, ambapo nikona hile nguvu kwa mana usiku ni lalavizuri. Na nikamuka nikua na energy ambayo inaeza nisaidia nikzu kufanya kazi ambayo wana umepewa na mwajiru wangu. Na kwa kufanya hivo, uanafanya kazi vizuri bila atakuwa na ile uchovu ambayo mtu wanayo kuanzia masaya saa sabayafuta amekula. Na ni vizuri ukua unafanya ile kazi mingi asubui kwa mana hapo kuna nguvu na ufanya kazi mdogo majioni kwa mana hapo wakili itakui mechoka na utakuwa umepanga na mnayakuenda nyumbani. Na asubui unaezafanya kazi mingi kwa mana mwili ukoredi kufanya iyo kazi atakama inatoshana aji. Lakini majioni mwili unakuangoa umechoka na uwa unatamani kupumzika na uwezi fanya kazi mingi So wakati ambao mtu wako anezafanya kazi vizuri ni wakati wa asubui kila siku.

Dio, napenda kusoma maoni, mtandaoni, kwa mfano, unaeza kuwa, unauliza, watu unaongerelea kitu fulani, ama kitu fulani kimetokea nchini Kenya, na huwa naingia online kusoma venye watu wanafikiria, kwa mana watu ukiangalia venye watu wanacomment vitu, pia wewe unaeza unaeza soma kitu fulani, na uweze kujielimisha, kwa mana watu wanafikiria different, na kwa kufanya hivo, pia mimi nita maoni yangu yatapanuka na niweze kuwa nafikiria kivingine na kwa kufanya hivo, nitakuwa naelewa vitu kwa njia mingi. Kwa maana hawa watu ambao, vitu ambavyo nasoma nasoma online, zita niwezesha kunifungua akili na kujua, nikipatana na swali kama hii na paswa kuelewa jinsi hii na hii na hii, na kusoma maoni mtandaoni ni vizuri, unaeza jielemisha sana.

Ndiyo, mimi napenda sana hadithi za ajabu kwa maana andithi hizi ni kama dirisha linalo nifungulia ulimwengu ambao auna mipaka ambapo wakili yangu inaweza kusafiri mbali na uwalisia wa kawaida. Zina nishika hisia kwa sababu kila mara kuna fumbo la kutegua au tukio lisilo la kawaida linalo nifanya nifikiria kwa kina. Mfano wa hizi andidhi za ajabu ni kama andidhi za siri na miujiza Andidhi za kusafiri kwenye muda Andidhi za viumbe vya ajabu ni naeza kupea mfano kama kwa andidhi ya ajabu kwa kiufupi siku moja mi nilikua nikifanya usafi kwenye ndari ya nyumba yetu ya zamani ni kakutana na kio kikubwa kilicho funikuwa na vumbi zito nilipokifuta ili nijitazame niliona kitu kilicho nishtua sana kwenye kio kile picha yangu haikuwa inafanya kile nilicho kuwanafanya mimi nilikuwa nimesimama tuli lakini yule mimi wa kwenye kio alikuwa anageuka na kuanza kutembea kwenda ndani zaidi ya kile chumba Chumba ambacho ndani ya kio kilionekana kuwa na bustani nzuri na ya maua Wakati chumba nilichokuwa mimi kilikuwa vumbi na ngiza gafla yule mimi wa ufande wa pili alisimama akageuka na kuni ashiria kwa mkono ni songee karibu Nilipoguza uso wa kioo ni mkono wangu hauku gusa kio kigumu Badala yake ulipenya kama maji ya vuguvugu, nilihisia harufu ya maua ya waridi ikitokea upande ule mwingine. Nikiwa na hofu na udadisi, kwa wakati mmoja nilingiza kichwa changu ndani ya kio na. Apo, ndipo nilipo gundua kuwa ulimwengu, nilioujua ulikuwa, ni kivuli tu cha ulimwengu huo waajabu nilio kuwa nimeingia. Na hiyo ndio mfano wangu wa andidhi ya ajabu.

Mimi napenda kahawa, kuna kitu fulani kuhusu harufu ya kahawa, asubuhi ambacho, kinanifanya, nijihisi, niko tayari, kukabiliana na siku. Napenda jinsi ladha yake ilivyo chungu, kidogo lakini yenye nguvu, inanipea hamasa ya kufanya kazi na kufikiria kwa umakini zaidi. Chai ni nzuri pia hasa ile ya viungo kama unaongeza rangi, tangawizi na madalasini Lakini kahawa ina nafasi ya kipekee moyoni mwangu Kwangu mimi kikombe cha kahawa si kinywaji tu ni kama rafiki wa karibu, wakati wa kusoma, kitabu au kuandika hadithi hizi zetu za ajabu na kahawa ni nzuri ambapo inaweza kufanya ukuwe mchangamfu ambapo unapofanya kazi zako za usiku. Kwa mfano huwa nafanya kazi mingi usiku online na huwa zina kahawa huwa inanisaidia kuweza kukuwa focused na kuendelea kufanya kazi kwa muda mrefu.

Bado sijawahi panda mlima lakini na napenda sana wazo la kupanda mlima, ingawa kwa kweli, bado sijawihi panda hata moja Kila mara ninapofikiria kupanda mlima nahisi msisimko flani kwa sababu ni safari ninayohitaji uvimulivu, ujasiri na maandalizi ya kimwili na kiakili Ingawa sina uzoevu wa moja kwa moja nina hamu kubwa ya kujaribu siku moja Hasa kwa sababu napenda changamoto na kujifunza mambo mapya. Mlima ambayo ningependa kujaribu ni mlima wa Kenya ambao ume ukokatika nchi Kenya na pia mlima wa Kilimanjaro ambao uko nchini Tanzania. Pia kupanda mlima unipa twaswira ya kuona manthari mazuri, kupumua hewa safi na kujisikia fari, unapofika kileleni baada ya juhudi zako nyingi. Nathani n injia nzuri ya kujitambua zaidi, kuimarisha mwili na hata kupumzika kimwili. Na pia ningependa siku moja niweze kupanda mlima ambao ni mkubwa duniani, mlima Everest ambao watu wengi huwa wanatamani kuenda na kuapanda. Na mimi pia mimi natamani siku moja niweze kupanda.

Napenda wanyama aina mingi, hasa wale wanyumbani na pia kadhaa wa mwituni. Kwa upande wa wanyama wanyumbani, napenda sana umbwa na paka kwa sababu ni waaminifu, wanaurafiki na huleta furaha kuu wa nyumbani. Kwanza ni kijaribu kukumbuka nilipo kuwa mtoto, paka wetu alikuwa anapenda kuja kulala mali nilikuwa na lala. Adi tulikuwa tunajifunika blanketi moja na mpaka wakati haliweza kujifungua watoto wake haliweza kuhaleta na kulala pamoja nami na nilikuwa na furaha kwa maana nilikuwa na washika na nilikuwa na wajali sana kama familia yangu. Na pia umbwa hasa upenda kushirikiana na binadamu, saa nikua mdogo nikienda kulisha umbwetu walikuwa na nifuata, na sikuwa na boeka wakati nilikuwa naendakulisha na yeye kwa maana, ananipea ile kusikia nikona mtu, kuna kuna mtu nikona yeye kuna ni, nikona mtu sikuwa pekeangu mahali nilipo. Na pia umbwa ulinda familia kwa maana kuna vitu mingi huwa zina kunja usiku lakini mbwa uwa na wafukuza na pia kuwa uwa kwa ni kwa mfano kuna hizi wanyama wa mwitu ambao hukuja na kula kuku na kuna siku moja tulia mkanga na tukapata umbwa we tu ameuwa hizo wanyama ambao wale kuja kula kuku zetu na nilifurahia sana kwa maana anatulinda na kuupanda wanyama wa mwituni na huvutiwa sana kwa sababu wana nyesha uzuri na nguvu za asili na penda ndovu kwa ikima na ukubwa wake Simba kwa ujasili na nguvu zaake na twiga kwa muonekano wake wakipekee, wanyama wa mwituni hunikumbusha umuhimu wa kulinda mazingira na kuheshimu maumbile Kwa ujumla, napenda wanyama kwa sababu kila mmoja ana nafasi yako muume katika dunia na hufanya maisha yawe na maana zaidi. Na pia wanyama wa mwitu uwa wanaweza kuavutia matourist kutoka inji za ng'ambo na pia na na kwa kufanya hivyo inji yetu inandelea na kukua.

Shughuli yangu ninayoipenda sana ni kujifunza na kusoma mambo mapya na napendezwa na kusoma vitabu, makala na pia kujifunza kupitia mazungumzo na watu wengine kwa sababu unisaidia kupanua maarifa na kueleza mitazomo tafauti ya maisha. Kila ni napojifunza jambo jipya naisi kuridhika na kuchochewa kufikiria zaidi. Kwa mfano huwa naupenda kusoma zile vitabu za kitambo, nikisoma venye wakoloni walikuja Kenya, venye walikuwa wanatesa waKenya, na vile wamaumau walipoamua kuwafurusha na kuchukua nchi yao na kuheza kuifanya Kenya kua taifaa huru tena. Na pia napenda kutumia muda wangu kufikiria na kupanga mambo mapya ya kujiporesha, kama vile kueka malengo ya maisha na kutafuta njia bora za kuyafikia, kwa mfano kama huu waka nilipoanza, nili nili nilipanga mambo, niweze kujiporesha kimaisha, niweze kujiboresha ku kipesa, na pia kuweza kujiporesha kama manaume. Na wakati mwingine napendezwa na shuguli za umbunifu kama kuandika au kushiriki mawazo kwa sababu unipa nafasi ya kujieleza na kupumzisha akili na siku hizi niko niko active sana kwa social media kama vile tiktok, kama vile facebook ambapo napostia watu vitu mingi ambapo uwa tunaongelelea pamoja na hiyo inanifuraisha kwa maana na kuwa mbunifu na pia naendelea pia kujifuraisha na ubunifu wangu Kwa ujumla, shughuli ninayoipenda ni ile inayoniezesha kukua kiakili kuongeza kuwelewa na kunifanya nijisikie kuwa ninaendelea mbele maishani.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kufua nguo, hasa pale ninapokuwa na nguo mingi. Kwa sahii nimekuwa nikitamani kufua kwa takriba ni wiki mbili na bado nimeshidwa. Na nitajikakamua kwa maana sina mtu mwingi anaeza nisaidia kuzifua. Inachosha kwa sababu ninahitaji muda mwingi, nguvu na umakini kuanzia kuziosha, hadi kuziandika, kuzianika zikauke. Wakati mwingine pia huwa kero kuzingatia hali ya hewa hasa mvua inaponyesha na nguo hazikauki haraka na hiyo imekuwa ndio changamoto kwa maana naeza fua kwa mfano leo na ikae na ikae na ikae kama siku tatu kama nguo zenyewe hazijakauka Kwa maana ninapoenda kazini na kuziacha nguo zangu nje naeza kuja nipate kumenyesha na nguo zenyewe zimenyeshewa na hapo nitaanza tena, kutoka mwanzo kwa maana nitangoja tena zikauke tena. Na pia sipendi sana kupiga pasi nguo kwa sababu ni kazi inayohitaje subira kubwa. Ukikosea kidogo tu nguo inaweza kuharibika na kukunjana zaidi. Ingawa najua ni kazi muhimu, ili nguo zionekane nadhifu, bado sipendi sana. Mimi huwa napenda kuvalia tu nguo zangu kama vile zilivyo Kwa maana kupiga pasi sijajifunza hata hapa mahali nimefika Kwa jumla, kazi hizi za nyumbani hunifundisha uvumilivu Lakini bado ningependa zifanywe kwa mpangilia au kwa msaada ili siziwe mzigo mkubwa kwangu huwa naomba marafiki zangu waweze kunipigia nguo zangu pasi Kwa maana wao wako na ile experience ya kupiga nguo pasi na huwa wananisaidia na wakati nawaomba msaada wao huwa wananisaidia na huwa nafurahia sana kwa maana ni marafiki wazuri kwangu.

Mimi ninapokea maoni kutoka kwa wengine, kwa moyo wazi na kwa utulivu. Naamini kuwa maoni, iwe ni mazuri au ya kukosoa yana mchango mkubwa katika kujifunza na kujiboresha. Napopata maoni mazuri, hunipa motisha na kunitia moyo kuendelea kufanya yaliyo mema. Na hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kutambua juhudi zangu na pia inanifanya pia niweze kujifurahisha kwa maana nafanya mambo ambayo yanaweza furahisha ata marafiki zangu. Na kwa upande wa maoni ya kukosoa najitahidi kuyasikiliza bila hasira au kujitetea haraka nachukua muda kuyafikiria na kuyachambua ili kuona kama kuna ukweli au funzo yake. Ikiwa maoni hayo yana nia njema nayatumia kujirekebisha na kujiboresha mwenendo wangu. Kwa ujumla ninaamini kupokea maoni ni ishara ya ukomavu na hunisaidia kukua binafsi na katika mahusiano yangu na watu wengine na kukosolewa ni jambo la kawaida na hakuna mtu ambaye anaweza kuwa kamili na asiweze kukosea watu wenzake wanaoafanya kazi ama wanaoishi na wao. Na kama umekosolewa ni kazi yako kukaa chini na uweze kutathmini jinsi ulivyokosea mwenzako na uweze kujirekebisha na muweze kuishi maisha mazuri kama ndugu na dada ama ndugu na ndugu.

Ndiyo, napenda kutembea msituni, napenda wazo la kutembea msituni ingawa ya siifanyi mara mingi, na kutembea msituni hunipa hisia ya kutu utulivu na kunifanya nijisikia karibu zaidi na mazingira asili. Na kwa mfano huku wanaweza enda kutembea kwa msitu ambao unaitwa Kalura Forest ambao uko karibu na karibu na Kiambu Town ambapo watu wengi huwa wanaenda kutembea na wakaweza kusikia mazingira ama mandhari ambao ni safi ambao ni msitu. Ambapo mahali kuna msitu hewa hewa hukuwa safi na unaweza penda mazingira yenyewe na pia hapo kwenye msitu unaweza sikia sauti za ndege na harufu ya miti na inaweza saidia mtu kupunguza mawazo na pia kumpa amani ya moyo ni kama nafasi ya kuenda msitu ni nafasi ya kupumzisha akili na kuwacha shughuli za kila siku kwa muda na hapa ukaweze pia mwili wako, ukaweze kupumzika na ukaweze kukuwa na ile energy mpya na ukaweze kuandelea na maisha kwa mzuri pia napendezwa na kutembea msituni kwa sababu ni njia mzuri ya kujifunza kuhusu mazingira na viumbe hai, unaweza kuona mimea tofauti, wadudu na wakati mwingine hata wanyama waporini kwa umbali Kwa mfano hakuna msitu ambao utatembea na uweze kukosa tumbili, nyani na sokwe ya ambao hawa ndiyo mara mingi ambao mkitembea msitu unaweza waona. Ingawa kuna changamoto kama hofu, kama hofu kidogo ama uchovu wa kutembea kwa muda mrefu ambapo ninaona kama shughuli yenyewe, yenyewe inamanufaa kwa mwili wangu na pia kwa kili yangu. Na ni kunachanga moto ambapo unaweza kuwa unatembea kwa msitu na ghafla mnyama aweze kutokea ambaye mnyama ambaye ni hatari na unaweza humia kama unatembea peke yako. Kwa ujumla ningependa kupata nafasi zaidi za kutembea msituni na kufurahia uzuri wa asili na utulivu na umakini.

Napenda kusoma vitabu vya ina mbalimali, lakini zaidi napendezo na vitabu vya marifa na vina vya nyongeza ufamu wa maisha, napenda vitabu vya motisha kwa sababu ni ipamoyo unisaidia kujitambua zaidi kunichochia kufikiria kwa mtazamu chanya hata wakati mamba ya napokuwa magumu, vitabu hivi unisaidia kueka malengo na kujiamini. Izi vitabu ukua ni vitabu mzuri amba pata wakati amba unajisikea uko chini kabisa ki mawazo inaweza kuinua na hata ukawaze kujua namna kufikiria wakati uko chini ki mawazo. Na pia napenda vitabu vya andidi, na riwaya, asa zile zenye mafunzo ya maisha au zinazo husiana na walisia wajamii. Andidi unifanya nifraie kusoma huku ni kijifunza kutokana na uzoevu wa usika, wakati mingine nasoma vitabu vya elimu au historia kwa sababu unisaidia kueleza dunia na mabadiliko yanayotokea kwa muda. Na hizi ni vitabu kama hizi vitabu za historia, hizi nasaidia mtu kuelewa ni nini kilikuwa kinaendelea wakati wa zamani, ni nini wabababuzetu walikua wanafanya kabla ya mkoloni kukuja kama venya watu walikua wanafanya biyashara, watu wapwani na watu wa uko mulima ambapo walikuwa wanatumia watu kusafirisha vitu kutoka pwani adi mulima Kenya na nihandithi ambazo huwa watu wanasoma na wakaweze kuelewa venye Hata pahali mtu alitoka na kwa hujumla napenda vitabu minavyo nifanya nifikirie Kwa kina, minavyo niongeza, marifa, minavyo nipa, muskumu wa kukua kiakili na kimaisha.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kumsaidia mtu, aliyekuwa na shida bila kutarajia malipo yoyote. Kulikuwa na wakati nilikutana na mtu, aliyekuwa anahitaji msaada, akiwa amechanganyikiwa na hata mtu wa kumwelekeza. Nilichukuwa muda wangu kumsikiliza, kumpa ushauri na kumwelekeza anapohitaji kufika. Ingawa ilikuwa jambo dogo nilifanya, ilinifanya nijisikie vizuri moyoni kwa sababu nilijua nimemsaidia mtu kwa moyo mzuri. Na pia kuna wakati nilikuwa natoka kununua kiamsha kinywa na ni mama mmoja hakaweza kukuja kuniongelesha akaniambia mtoto wake hana kitabu cha kuandikia na hapo nilikuanga na mia kwa mpesa. Na bila kufikiria mara mbili nilichukua simu yangu na nikaweza kumuutisha namba yake na nikamtumia na ni mtu ambaye tumepatana na mimi sikuwa na ule ugumu ama kusikia ugumu wa kumsaidia nilimsaidia bila kutarajia kitu chochote kutoka kwa upande wake na pia nimewahi kusaidia kwa kushiriki kushiriki kile kidogo nilichokuwa nacho na mtu aliyekuwa na uhitaji Kitendo hicho kilifundisha kuwa wema haupimwi kwa ukubwa wala unacho mbali unachotoa kuona tabasamu au shukrani kutoka kwa mtu mwingine unipa furaha kubwa Kwa ujumla naamini kuwa kutenda wema ni njia moya kuifanya dunia iwe mahali pazuri zaidi Ata kwa matendo madogo madogo ya kila siku Kwa maana ata kama umesaidia ya mtu kwa jambo ndogo vipi Kwa upande wake atashukuru Mungu na ataweza kushukuru kwa maana umemsaidia na kama hungekwepo angekuwa na mtu mwingine kumsaidia lakini mungu alikuweka hapo na ukaweza kumsaidia.

Nikitazama manthari kutoka dirishani mwangu nauna mazingira yanayo nipa utulivu na kunifanya nitafakari maisha. Kuna hanga apana lilalo badilika rangi kulingana na muda wa siku. Asubuhi uwa na mwanga laini wa jua linapo tokea taratibu na jioni rangi ya macheo ufanya manthari yaonekane ya kuvutia. Sana upepo mwanana upita tulatibu ukitikisha matawi ya miti iliyo karibu na pia naona watu wakipita kila mmoja akiwa na shughuli zake jambo linalonifanya nitambue jinsi maisha yanavyoeondelea bila kusimama wakati mwingine ndegi huruka na kutua karibu wakiongeza uhai katika manthari hiyo manthari hii unifanya nijisikie mtulivu unipa nafasi ya kufikiria na kunikumbusha uzuri uliopo katika mamba ya kawaida ya kila siku na uwa nafurahia sana ninapo angalia inje na kuona venye mambo yanaendelea venye watu wa nendelea kujituma na venye mazingira kila mtu ananendelea kuyatunza na tukitunza mazingira tutakuwa tutaishi maisha mazuri kwa maana tunategemea mazingira, tunategemea miti yetu ambaye inatupea oksijeni ambayo sisi wenyewe upumua upumua na sisi tunayopewa kabonda ya kusada ambayo pia ya utumia kama chakula.

Mimi napenda kucheza kandanda ni mchezo unaonipa furaha kubwa kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye umoja. Na wengine kandanda hunifundisha ushirikiano nidhamu na umuhimu wa kufanya kazi kama timu ili kufikia lengo moja. Kwa maana mkiwa wachezaji wa kandanda lazima muweze kufanya kazi kama timu moja. Kwa maana kila mtu akiamua kufanya kazi zake ama kuchenga chenga bila kupatia mwenzako mpira. Hatimaye mtaweza kufungwa na muweze kuchapwa kichapo kikubwa sana. Kwa maana lazima timu iweze kuwa na umoja wakati wanaochezaji kandanda. Kila mchezaja anapo kuwa na jukumu lake mchezo huo huwa wakuvutia na wenye ushindani mzuri kwa maana kama ni beki, beki anajua kazi yake ni gani kama ni striker mwenye anafunga mabao anajua kazi yake ni kufunga mabao mipira yote ikikuja kwa box lazima aweze kuchangamuka na kufunga mabao Pia napenda kandanda kwa sababu hunisaidia kuboresha afya yangu na pia akili kukimbia uwanjani kupiga pasi na kufuatilia mpira hunifanya nijisikie mchangamfu na kupunguza msongo wa mawazo Kwa maana hapo hata hukua na nini auwezi kuwa unafikira kwa maana akili yako iko nafikiria mchezo ambao unandelea kufanya Zaidi ya hayo kandanda huleta watu pamoja bila kujali tofauti zao Jambo lanalo nifanya uwe mchezo, unaopendwa sana na ninaofurahia kucheza kila ninapopata nafasi. Ata ni nini kilicho nifanya niwezi kupenda kandanda ni hizi timu za Uingereza. Nimekuwa nikisapoti timu ya Manchester United kutoka mwaka 23. Ambapo nimekuwa nikiwasapoti na nimekuwa nikipenda kandanda zao. Natangu wakati huo sijawai pitwa na mpira wao huwa na tazama na huwa najifunza mambo mengi ambao Pia mimi mwenyewe nikipata wakati wa kucheza kandanda huwa nayaeka na pia nayafanya.

Napenda filamu za aina mbali mbali lakini filamu ambazo napenda sana ni filamu za kivita. Filamu hizi hunivutia kwa sababu huonyesha ujasiri, kujitolea na mapambana ambayo watu hupitia wakati wa vita. Nakumbuka kuunda movie ambayo inaitwa Rambo ambayo kuna mwanajeshi ambayo aliendanga kukomboa wenzake ambao walikuwa wametekwa mateka nchini Vietnam. Na alienda, alijolea na alikuwa na ujasiri ambapo alienda na kutoa kila mmoja na kuwapeleka nyumbani wakiwa wazima. Mara nyingi filamu hizi za kivita huwa na hadithi nzito zinazounguza hisia na kufundisha mafunzo muhimu ya maisha. Nao wakati mwingine huwa nikiangalia filamu hizi najipatanga hata nishajawa na hisia na hata machozi inaenda inaanza kutoa kwa kwa maana. Naona venye mtu anateseka kwa filamu hata kama si ukweli Najieka kwa hiyo situation na nafikiria mambo mingi lakini Napata tu ni filamu lakini hisia zenyewe zilikuwa zishaingia ndani hunifanya nifikirie kwa kina kuhusu historia Mandhari ya vita na dhamana ya amani katika jamii Kwa maana hizi video huwa tunaziona ikieza tokea na kuwe na vita ulimwenguni, watu wanaezaumia sana na ni vizuri watu waweze kuishi na amani. Pia napenda jinsi filamu za kivita zinavyoonyesha mshikamano wakati ya wanajeshi, nidhamu na uongozi katika nyakati ngumu. Kwa mfano unaeza ona wanajeshi wakiangalia maafisa ambao wako juu, wakiuliza tunapaswa kufanya nini? Waweze kupewa mwalekeo, waweze kupewa ni nini wanapaswa kufanya na wakipewa kuweza kupewa hizo jinsi ya kuweza kufanya huwa wanazingatia na wanafanya vile walivyoangizwa wafanye Mandhari ya mapigano, mikakati na changamoto huifanya filamu iwe ya kusisimua na yenye mvuto mkuu Kwa ujumla filamu za kivita hunipa burudani Lakini pia huniongezia kuelewa kusuhu historia kwenye kufanya kuthamini zaidi maisha na amani tulio nayo leo.

Napenda kutembea sehemu tulivu, zenye mazingira ya asili, mara nyingi napendelea kutembea karibu na bustani, maineo yenye miti, au barabara sisizo na kerele nyingi, kwa sababu hunipa utulivu wa mawazo na huweza kunipea wakati mzuri wa akili yangu kuweza kupumzika. Kutembea katika sehemu kama hizi, hunisaidia kupumzika akili pia, kupumua hewa safi, kujitenga kwa muda na pilikapilika za maisha na ya kila siku Kwa mana si kila wakati utakuwa na na siku nzuri na kama uko na siku mbaya uneza unezatenga masaa chache, ukaweze kuenda kutembea, ukaweze kurefresh mind na ukaweze kuwa na wakati mzuri na pia akili ukaweze kupumzika na ukaweze kuwa na siku njema tena. Pia napenda kutembea maineu ambayo naweza kuona watu na shughuli zao za kawaida kama vile mitaani au karibu na makazi kwa sababu hunipa nafasi ya kutafakari maisha na kujifunza kutokona na mazingira yanayonizunguka. Kwa ujumla napenda kutembea sehemu ambazo zinanifanya nijisikie huru, mtulivu na nikiwa na muda wa kujitafakari na kujiburudisha kwa njia rahisi.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa kiasi fulani, kufanya kazi nyumbani hunipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu vizuri bila shinikizo la kelele au misongomano. Ninapokuwa nyumbani, ninaweza kuzingatia kazi zangu kwa umakini zaidi, na kufanya mambo kwa mpangilio unaonifaa, jambo linalonisaidia kuwa na tija. Hata hivyo wakati mwingine kazi ya nyumba inaweze kuchosha, hasa zinapokuwa, hasa wakati inapokuwa mingi au inajirudia mara kwa mara. Licha ya hilo naloona ni muhimu kwa sababu hunifundisha kuwajibika, kujitegemea na kudhamini juu zinazohitajika ili nyumba iwe safi na iweze kuwa na mpangilio. Na kwa ujumla napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanijenga, inanijengea nidhamu na kunifanya nijisikie kuwa na chango katika maisha yangu ya kila siku. Na kujifanyia vitu zako kama kuosha vyombo, kujioshea nguo, kupiga nyumba deki, kupanga kila kitu, inafanya mtu aweze aweze kuwa na furaha kwa maana anawezajifanyia vitu na hategemei mtu mwingine kumfanyia vitu zake ambazo ni basic needs wa, za kila mtu.

Kwa kawaida siendangi hospitalini kwa mara nyingi kwa mwaka hua naenda pale tu inapobidi kama vile ninapo jisikia mgonjwa au ukaguzi wa kawaida ili kuhakikisha afya iko sawa. Inaweza kuwa kwa mara moja au mara mbili kwa mwaka kutegemea na hali yangu ilivyo. Lakini ile wakati ambapo nilipoenda marayangu ya mwisho ambapo nilienda kutibiwa hospitalini Nilikuanga nikuwa darasa la sita ambapo ni miaka takribani miaka kumi iliopita ambapo wapo nilikuwa nikuwa mgonjwa na hata ilibidi niweze kubebwa na kupelekwa hospitalini Kwa maana nilikuwa na malaria mingi sana na kutapika na kuwa na joto mingi mwilini Ninaamini kujitunza vizuri, kula chakula bora, kufanya mazoezi na kupumzika husaidia kupunguza safari za hospitalini. Kwa mfano, ukikula chakula ambacho ni kizuri na kenye afya autakua na tatizo la kiafya na ukikula hiyo chakula kinaeza kufanya mwili wako, uweze kujikinga na maugonjwa. Na pia kufanya mazoezi huwa inafanya mwili wako kuweza kutumia yale mafuta ambayo yameakwa mwilini na kwa mara mingi mafuta ambayo yako mwilini ndio huwa inaweza leta madhara kwa miili yetu Ata hivyo, ninaona ni jambo la busara kuenda hospitalini mapema unapoisi kuna tatizo ama unahisi auko vizuri mwilini mwako Kwa ujumla, hospitalini ni sehemu muhimu sana lakini napendelea kuiishi kwa njia inayonisaidia kudumisha afya njema mwaka mzima kwa mana kuna methali ambao inasemanga kinga ni nzuri kuliko dawa.

Timu bora ya mpira wa rugby wa kimarekani kwa sasa inatajwa sana kuwa Kansas City Chiefs. Hasa kwa kuangali mafanikio ya hivi karibuni na kiwango cha wachezaji wanacho onyesha. Timu hii imekua dhabiti kwa msimu kadhaa. Ina mfumo mzuri wa wachezaji na wachezaji wake wanafanya kazi kwa mshikamano mkubwa. Kansas City Chiefs wamefanikiwa kufika mbali mara nyingi kwenye playoffs na kushinda Super Bowl zaidi ya maramoja katika miaka ya karibuni. Mafaniko yao ya natokana sana na uongozi mzuri wa kocha, maandalizi ya hali juu na uwepo wa wachezaji nyota wenye uwezo wakubadilisha matokeo ya mchezo muda wowote. Baadhi ya wachezaji wa timu hii ni kama Patrick Mahomes. Quarter back wao anayechukuliwa kuwa mmoja wa wachezaji bora kabisa kwa sasa kutokana na akili ya mchezo pasi zake sahii na utulivu chini ya pressure. Travis Kells Mchezaji muhimu sana katika safu ya ushambuliaji anaye julikana kwa nguvu na uwezo wake wa kupokea mipira kwa ustadi mkubwa na pia kuna mchezaji Chris Jones ambaye anajulikana kwa ulinzi wake na mwenye nguvu anaye isaidia sana kuzuia mashambulizi ya wapinzani mbali na Kansas City Chiefs Kuna timu zingine kama San Francisco, pia Philadelphia, Ingles na Buffalo Bills, pia zinachukuliwa kua miongoni mwa timu bora kutokana na historia yao, mashabiki wengi, na pia kiwango kizuri cha ushindani. Kwa jumla timu bora ya mpira wa ki-rugby wa kimarekani ni ile inayo kuwa kudumisha ubora wake, kushinda mechi muhimu na kuonyesha nidhamu na mashindano uwanjani.

Ndio, nimewai kufikiria kuanzisha biyashara yangu. Wazo lakua na biyashara linanilinavutia kwa sababu linanipa nafasi ya kujitegemea, kutumia ubunifu wangu na kujitelekezia mawazo yangu mwenyewe. Kuanzisha biyashara kuna itaji ujasiri, mipango mizuri na uvumi livu, lakini pia kuna furaha kubwa palo unapoona jambo ilo wanzisha linakuwa taratibu. Pia nimewai kuwa na changamoto, pia nimewayo kuwaza, changamoto zinazo kuja na biyashara kama vile upunguvu wa mtaji, shindani sokoni na atari ya kupata hasara mwanzoni. Hata hivyo, changamoto hizo naziona kama fursa kujifunza na kukua, namini kuwa nidhamu, kujifunza, kutokana na wengine, na kufanya mamuzi ya busara biyashara inaweza kufanikiwa. Na kuna biyashara ambazo ni mekua nikiwaza kwa mfano. Naweza nunua baisikeli mingi kama baisikeli takriban baisikeli amsini alafu ukuo na kondisha kwa lisa unapata baisikeli moja unaeza. Unaheza kondisha baisikeli moja kwa shilingi sabini na. Ukiweza kukondisha baisikeli ni watu wengi wanatamaningi kuendesha baisikeli na ukie zaansishio biyashara unaheza pata pesa mimi kwa mana watu wako wako na watu wanataka ujufunza kuendesha baiskeli. Kwa jumla badu ni naamu ya siku mmoja kuanzisha biyashara yangu na kujitegemia mustakabali wangu mzuri.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kufanya mambo ya nao nisaidia kutulia na kuanda akili yangu kwa usingizi. Mara nyingi nachukua muda kidogo kutafakali siku yangu ilivyokuwa. Nikifikiria mambo ya leo nifanikiwa na yale ninaweza kuboresha kesho. Hiu hunisaidia kupunguza mawazo na kujisikia. Nimeripike na wakati ambapo nimetulia uwa napenda kuzikiza nyimbo. Kwa maana nyimbo ni sabuni ya roho na uwa inasaidia kutuliza stress. Pia napenda kufanya shuguli nyepesi kama kusoma kidoku, kusikiliza na pia kuangalia movie au kuzungumza na watu wakaribu kama kuna nafasi. Kabla ya kulala wakikisha ni mepumzika vizuri na kuweka mazingiri ya tulio ili nipatu usingizi mruzuri. Na ya mwisho kabisa kama sijalala uwa na mshukuru mungu ni kieza kumusema ni ya santi kwa mwana menilinda mchana yote na ina kwanga sio jambo la kawaida kuamuka na kushinda mkwa mzima Kuna wenye ambao uwa wanamuka lakini awa awanangi usiku tena Kwa mwana uwa wana patwa na maajali, wanaeza patwa na magundo, waza kulala hospitalini Lakini mimi uwa namaleza siku ni kuwa mwenye afi anzuri na huwa nashukuru mungu kwa hayo na kwa ujumla shuguli za zioni unisaidia kumaliza siku na amani na kujianda kwa siku umpya inayofuata.